Nyumbani, na nilijifunza kupika kwa kuona mama yangu akipika chakula kitambo nikiwa mdogo kulikuwa na ile jikoni ya nje. Kwa hivyo usiku nilikuwa naenda hapo kumkalisha naona akipika halafu, lakini sikuwa nazoea kupika sana wakati ule nilipokuwa mkubwa nikaenda chuo kikuu, ndio nilianza kujipikia mimi na roommate wangu na hiyo ni miaka kumi iliyopita. Kwa hivyo hiyo ndio wakati nilianza kujifunza kupractice kupika lakini, kujifunza nilijifunza nikiwa nyumbani kuona mama yangu akipika.

Kifaa ambacho kiko kwa mkono wangu kila wakati ni simu na hii ni kwa sababu simu unaitumia kwa vitu mingi sana. Sazingine hata kucheza mchezo ya simu pale games sazingine ku kuangalia vitu mtandaoni na na pia kuangalia kama nimetumiwa kazi kwa sababu natumia kazi kwa mtandao. Alafu naifanya na laptop ni simu ambayo si nzito naweza kuishika kwa mkono moja na haija haribika mahali popote lakini naona pengine screen yake ikona imepasuka kidogo kidogo lakini bado inaweza kufanya kazi vizuri.

Ngongo la zamani nishawai kuliona laitwa tree top na ni hoteli ambayo iko nyeri iliyojengwa katikati iliyojengwa imezingira mti so ni hoteli imejengwa na mbao na ambayo kuna mti mkubwa sana pale katikati. Ikianza kujengwa ili jengwa kama nyumba kidogo yenye zilitwa tree top na wazungu kwa hivyo tena ikajengwa ikakua hoteli kubwa ambao pia malikia wa Ulaya aliweza kuja wakati fulani hata picha zake ziko pale kwa hivo hilo ni jengo la zamani ambalo nishahi kuliona.

Mimi napenda kujiajiri mi mwenyewe sipendi kuajiriwa kwa sababu ninapoajiriwa naona muda wangu wa siku sana sana masaa yangu yanapangwa na kampuni ama mtu mwingine lakini ninapojiajiri faida kama za kujipangia muda wangu na pia kuweza kutafuta njia zingine ambazo za kutengeneza pesa ambazo si ile kazi ambayo naifanya, nawezapata hiyo muda wa kufanya hivo lakini ninapoajiriwa naweza kufanya tu ile kazi pekee na siwezi kufanya kitu kingine chochote wakati ni muda wa kazi kuna manufaa ya kuajiriwa kama kwamba kuna hiyo stability ya kulipwa na saa zingine mtu anapojiajiri anaweza pitia losses ambazo mtu pengine ameajiriwa hawapiti lakini mimi bado naona kwa ile freedom ambayo mtu anapata kwa kujiajiri na ile opportunity ya kuweza kupanua biashara na kuweza kupata pesa nyingi zaidi iyo ni kwangu kwangu naona ina manufaa zaidi kuliko ile stability ya kuajiriwa.

Kabla interneti ikuje, watu walikuwa wanakaa chini jioni, wakiota moto, wakielezeana hadithi sana sana ni wazee walikuwa wanaeleza zile hadithi kwa sababu ya experience yao kwa maisha na kwamba kwao wana ujuzi mwingi wa maisha ambao wanaeza tumia ama experience ambazo vitu ambavyo wameona ambazo zageuka zinakuwa hadithi kwa hivyo hadithi za jioni huwa ni wazee wanasimulia, vijana ama watoto wanaeza kusikiza na wanaeza kusikiza pengine hadi muda wa kulala na ile italingana na ile muda ambayo familia fulani ama ukoo fulani wa watu waeza kulala lakini mara kwa mara mingi ni tuseme kitu saa tatu saa nne usiku hiyo ndyo muda ambayo watu wengi huenda kulala.

Mgeni akikujaa hapa mara ya kwanza, mimi na mshauri tuu yeye afokasi na kazi yake kwa sababu watu wengi huku hukuja wana kuwa distracted na mambo mengine kama uraibu wa pombe kushikana na vijana wakora na hiyo yaeza kuharibia mtu maisha yake sana jambo la pili ni ya aweze kuweka akiba kwa sababu saa zingine mambo hayayendi vile tulitegemea pengine mtu aeza kupoteza kazi, imajense zingine za kiafya ama nyumbani yaeza tokea kwa hivyo mtu anafaa aweze kuweka akiba ambayo anaeza kuitumia wakati emergency kama hizi zinapotokea.